Wakati najihisi mwenye shauku na wakati mwengine ninapata wasiwasi kiasi. Hata hivo kwa ujumla ninaamini kuwa dhamini ni sehemu muhimu sana ya ukuwaji wa mtu yote kitaaluma. Upande moja ninaichukulia dhamini kama kioo katika harakati za kila siku za kazi, ni rahisi sana kuzama kwenye majukumu na kusahau kuangalia kama mwelekeo wako ni sahihi. Dhamini inanipa nafasi ya kusimama na kujitazama. Je ninafanya nini vizuri? Na ni wapi inapohitaji kuongeza nguvu kupata maoni kutoka kwa viongozi wangu kunanisaidia kuelewa matarajio yao na kuniondoa kwenye lindi la kubahatisha inanipa amani ya moyo nikijua kuwa juhudi zangu zinatambulika na zinadhaminiwa hata hivyo, siwezi kukanusha kuwa dhamini huleta wasiwasi kuna ile hofu ya kibinadamu kwamba labda mapungufu yangu yatapewa uzito mkubwa kuliko mafanikio yangu pia kama vigezo vinavyotumika kufanya dhamini hiyo haviko wazi na kama kuna upendeleo zoezi zima linaweza kukatisha tamaa badala ya kuhamasisha ili dhamini iwe na tija, ninaamini inapaswa kuwa mazungumzo ya pande mbili badala ya upande mmoja kutoka kutoa hukumu kwa mwingine. Ninachofurahia zaidi kuhusu dhamini ni pale tunapoweka malengo mapya. Inanipa picha ya safari yangu na baadaye ndani ya shirika au kampuni inanifanya nihisi kuwa mimi ni sehemu ya timu na kwamba maendeleo yangu binafsi yanaendana na maendeleo ya kazi yangu. Ingawa thamini inaweza kuwa na shinikizo fulani. Ninaichukulia kama fursa adimu ya kujifunza bila dhamini ni rahisi kubaki pale pale kwa miaka mingi bila kupiga hatua kwangu mimi dhamini si adhabu bali ni daraja la kunivusha kuelekea kuwa mwanafunzi bora zaidi.

Jinsi navyo penda kuwasiliana, ninategemea sana na mtu ninae wasiliana nae na dhumuni la mazungumzo hayo. Mimi sana sana ni shabiki mkubwa wa mawasiliano ya maandishi, hasa kupitia whatsapp au barua pepe. Sababu kuu ya kupendelea mandishi ni heshima kwa muda wa mtu mwingine, ni nahisi kuwa kumtumia mtu ujumbe kuna mpa uhuru wa kusoma na kujibu wakati anapokua na nafasi, tofauti na kupiga simu ambayo inaweza kumshutua mtu akiwa kati kati ya kikao au majukumu mengine. Maandishi ya nanipa mimi nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kuhakisha ni natoa taarifa sahihi bila kusahau vipengele muhimu. Kwa maswali ya kikazi, barua pepe ndio chaguo langu namba moja, kwa sababu ni naacha kumbukumbu ambayo tunaweza kuirejea baadae. Pamoja na hayo, kuna wakati ambapo simu ya sauti haina mbadala, ikiwa kuna jambo la dharura linalo hitaji majibu ya papo hapo au ikiwa mazungumzo ni marefu na magumu kuelezea kwa maandishi, mimi hupiga simu. Nina amini kuwa sauti ya mtu hubeba hisia na toni ambazo maandishi hayawezi kuzielezea hivyo simu ni nzuri kwa ajili ya kuimarisha urafiki na undugu hata hivyo, mimi bado ni muumini wa mawasiliano ya ana kwa ana, kwa mambo mazito na ya msingi kuna nguvu ya kipekee katika kuketi na mtu kutazamana machoni na kusoma ishara za mwili, iwe ni mkutano wakibiashara au mazungumzo ya ndani na rafiki wa karibu. Kuonana ana kwa ana hujenga uaminifu na uelewa ambapo ambao teknolojia haiwezi kufikia kikamilifu mimi hutumia mchanganyiko wa njia hizi nita kutumia ujumbe kwa mambo ya kawaida, nita kupigia simu, tukihitaji kuelewana haraka, lakini nitakuomba tuonane ikiwa tunajenga jambo la kudumu na la maana kwangu mimi mawasiliano bora, sio tu kufikisha ujumbe, bali ni kuchagua njia ambayo itamfanya mshiriki mwingine ajisikie vizuri na elewe vizuri kile kinachosemwa.

Kitu cha kwanza ninachopenda sana ni utamaduni wetu wa ushirikiano. Katika shirika letu, hatufanyi kazi kama watu binafsi wanaoshindana, bali tunafanya kazi kama timu moja yenye lengo moja, kuna hali ya kipekee ya mshikamano. Ambapo mfanyikazi mwandamizi yuko radhi kabisa kumsikiliza na kumsaidia mfanyikazi mpya. Mazingira haya ya kusaidiana badala ya kuhamishana yananifanya nijihisi niko salama, na sehemu ya familia kubwa, jambo ambalo linaongeza ufanisi wangu wa kazi. Ninalidhamini sana shirika langu kwa sababu pia linadhamini ukuaji wangu wa kitaaluma tofauti na sehemu nyingine ambayo unaweza kufanya kazi ile ile kwa miaka kumi bila kubadilika hapa ka hakuna utaratibu wa makusudi wa kutoa mafunzo na semina. Shirika linawekeza ndani yetu, wanatuhimiza kujifunza teknolojia mpya na mbinu za kisasa za utendaji hii inanipa matumaini kuwa kesho yangu, kitaalumu, kitakuwa bora zaidi kuliko leo yangu. Siwezi kusahau hata kusifu aina ya uongozi tulio nao tuna viongozi ambao si waamrishaji tu bali ni washauri milango yao iko wazi kila wakati na wanathamini sana maoni yanayotoka kwa wafanyikazi wa chini hali hii ya kupewa sauti na kusikilizwa inakufanya ujione kuwa mchango wako una thamani na kunaleta tofauti katika mafanikio ya jumla ya shirika ninapenda jinsi shirika letu, linavyojali, uwiano wa kazi na maisha binafsi. Wanatambua kuwa sisi ni binadamu wenye familia na maisha nje ya ofisi. Unyumbufu wanaoutoa hasa wakati mmoja wetu anapopatwa na matatizo ya kifamilia au anapohitaji kupumzika, unajenga uaminifu mkubwa sana kati ya mfanyikazi na mwajiri. Ninalipenda shirika langu kwa sababu siyo tu mahali pa kupata mshahara mwisho wa mwezi bali ni kituo cha kulelea ndoto zangu, mahali pa kujenga urafiki wa kweli na jukwaa la kuleta mabadiliko chanya duniani kwangu mimi hapa ni zaidi ya ofisi, ni mahali napoeza kusema kwa dhati kuwa nimepata nyumbani kitaalumu.

Ili kujitunza kimwili, kiroho na kiakili, ninafuata utaratibu ambao nimeugawanya katika nyanja kuu tatu. Ninaweka mkazo mkubwa kwenye afya mwili. Mimi ninaamini kuwa mwili ndiyo nyumba ya akili. Hivyo nisipoutunza kila kitu kingine kitalegea. Kila asubuhi ninaanza siku yangu kwa kunywa glasi mbili za maji kabla ya kula kitu chochote. Nimejiwekea uratibu taratibu wa kutembea kwa haraka kwa angalau dakika thelathini mara tatu kwa wiki hii halinisaidi tu kupunguza uzito bali linanipa nishati na kuniondoa uchovu wa kukaa ofisini siku nzima nina jitihada za makusudi za kupunguza vyakula vyenye sukari nyingi na mafuta na badala yake kula vyakula vyakula vya asili. Ninalinda sana afya yangu ya akili na hisia kila siku ninaweka muda wa dakika kumi na tano hadi ishirini wa kukaa katika utulivu wakati huu mimi huweza huzima simu yangu na kukaa mbali na kelele za televisheni au watu huu ni wakati wangu wa kutafakari kushukuru kwa mambo nilioyapita nilioyapata na kupanga mipango yangu kwa utulivu aidha nimekuwa na utamaduni wa kusoma vitabu vinavyonijenga badala ya kupoteza saa nyingi kwenye mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi huleta kelele zisizo na lazima kichwani. Mwisho mimi huzingatia sana mapumziko na mipaka. Nimejifunza kuwa siwezi kufanya kila kitu na kuwafurahisha kila mtu kusema hapana kwa mialiko au majukumu yanayonizidi uwezo imekua ni sehemu ya ulinzi na wa amani yangu ninajitahidi kuhakisha kuwa ifikiapo saa nne usiku niko kitandani ili nipate usingizi wa kutosha usingizi mzuri unanifanya niamke nikiwa na akili mbichi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za siku mpya kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa nidhamu na upendo wa nafsi ninaamini kuwa siwezi kuwasaidia wengine au kufanya kazi yangu vizuri ikiwa tanki langu na nishati liko tupu kujipa kipaumbele ni uwekezaji bora. Ninaufanya kila siku.

Nimepata fursa ya kulima na ni uzoefu ambao umeniacha na heshima kubwa kwa wakulima nakumbuka mara ya kwanza, niliingia shambani tangu nikiwa mdogo kule kijijini wakati wa likizo kulima si kazi rahisi hata kidogo, inahitaji nguvu za mwili, uvumilivu, na moyo wa kujitolea hasaa unapopaswa kuamka alfajiri na kuanza kupasua ardhi kwa jembe na mikono. Kinachosisimua zaidi katika ukulima si kule kuchoka bali ni ule mchakato wa kuona uhai ukianza hakuna hisia nzuri kama kwenda shambani baada ya mvua kunyesha na kuona machipukizi ya kijani ya mahindi au maharage yakitokeza ardhini inakupa picha ya matumaini na matunda ya jasho lako ingawa baada ya kazi mwili unakuwa umechoka na mgongo unauma ladha ya kula chakula ulichokilima mwenyewe ni ya kipekee sana kupitia kilimo nilijifunza kuwa kila kitu chenye dhamani kinahitaji muda matunzo na subira kilimo kimenifundisha kutochezea chakula, nikijua fika kazi nzito inayofanyika kuanzia shambani hadi kufika mezani.

Nikichagua kati ya aina hizi mbili za mavazi, tishati au shati, mimi upendelea zaidi kuvaa tishati kuliko shati. Lakubwa kuni faraja na urahisi unaotokana na tishati, tofauti na shati ambalo linakola ngumu na vifungo, vinavyoweza kubana. Tishati ni nyepesi na inanipa uhuru wa kutembea na kupumua vizuri hasa katika nchi zetu hizi zenye joto kali na la jua pia napenda tishati kwa sababu ni vazi lisilo na mambo mengi unaweza kuvaa tishati na jini au kaptura na bado ukaonekana mtana shati katika mazingira ya kawaida upande wa utunzaji ni rahisi sana tishati haziitaji kupigwa pasi kwa usahihi wa hali ya juu kama mashati ya ofisi jambo linalo niokolea muda mwingi ya asubuhi ninapojiandaa hata hivyo natambua kuwa shati lina umuhimu wake hasa ninapoitaji kuonekana rasmi kiofisi kwenye mahojiano ya kazi na kwenye hafla kubwa kama harusi shati linatoa picha ya umakini na nidhamu lakini kwa maisha yangu ya kila siku ya nyakati zangu za mapumziko tishati ndio chaguo langu namba moja kwa sababu inanifanya njihisi mwepesi huru na nikiwa katika hali ya utulivu.